Ningependa kutembelea Tokyo, Japan. Kwa sababu ni mji wenye mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa, utamaduni wa kipekee na mandhari ya kuvutia. Tokyo pia inavivutio kama maduka makubwa migawa yenye vyakula vya kipekee na sehemu ya kihistoria ambazo hufundisha kuhusu utamaduni sa zamani za Japan. Pia, ningependa kuona alama maarufu ya mji huu kama vile Shibuya, Crossing na Imei Castle na kufurahia maisha ya jiji na teknolojia ya kisasa. Kutembea Tokyo, kunanipa fursa ya kujifunza mambo mapya kuona tofauti ya maisha ya kila siku na kupata uzoevu wa kipekee wa kimataiva. Kwa jumla ningependa kutembea mji wowote unaounganisha utamaduni teknolojia na burudani na tokyo ni mfano mzuri wa hiyo.

Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka na rahisi kurekebisha makosa kuandika kwa kompyuta hunipa uhuru wa kuhariri maandishi, kuifadhi kazi na kushiriki taarifa kwa urahisi Pia hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi hasa pale ninapokuwa na kazi nyingi Hata hivyo, pia ninafurahia kuandika kwa mkono wakati mwingine hasa ninapotaka kuandika mawazo ya haraka au kupanga mambo ya yangu binafsi. Kuandika kwa mkono hunifanya nijisikie karibu zaidi na mawazo yangu na hunisaidia kukumbuka nilichoandika Napenda kuandika kwa kompyuta kwa kazi nyingi lakini kuandika kwa mkono kuna nafasi maalum kulingana na hali na aina ya kazi ninayofanya.

Mafunzoiya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Pamoja na mafunzo ya huduma kwa wateja. Mafunzo ya ICT yamenisaidia kuelewa jinsi ya kutumia kompyuta, programu mbalimbali na zana za kidigitali kufanya kazi kwa ufanisi, kupanga miradi na kuifathi tarifa nzuri. Mafunza ya hudumu kwa wateja yamenisaidia kujifunza jinsi ya kuwasiliana na heshima na wateja kushughulikia malalamiko kwa utolivo na kuhakikisha kila mtu anapata udumo bora Mafunza haya ya menisaidia kuwa mtaalamu wa kazi yangu kuongeza ufanisi na kujenga usiano mzuri na wateja na wafanyikazi wenzangu Kwa hiyo mafundisho haya ya menisaidie sana katika ukuwaji wangu wa kita alamu kuangeza ujuzi wangu na kunifanya niwe na nidhamu na umairi zaidi kazini.

Ninaposhugulikia kazi ya darura, napenda kwanza kubaki mtulivu Iliniweze kufanya maamuzi sahihi bila kuchanganyikiwa Kisha napanga hatua kwa hatua niyambie nikipengele gane kinaitaji kushugulikiwa Kwanza, kwani mara nyingi si darura zote zinafaa kushugulikiwa kwa wakati moja Baada ya kupanga, ninachukua hatua haraka lakini kwa wangalifu Kwa kikisha kuwa tatizo limepunguzwa au kutatuliwa bila kuleta makosa mingi Pia napenda kushirikiana na wengine pale inapoitajika hili tatizo iliwe kushugulikiwa kwa haraka na kwa ufanizi saidi Kwa hiyo ninashugulikia kazi za darura kwa umakini mtazamu haraka na nidamu hili kuwa kikisha matekeo bora na kuondoa msongo wa mawazo.

Wakati wabaridi kali napenda kubaki ndani ya nyumba ili nijilinde na joto Mara nyingi nakaa karibu na heater au kufuzi ili mwili usikauke Napenda pia kunywa chai au kahawa ya moto au kinywaji kingine cha moto kinacho nifanya nijisikie vizuri Wakati mwngine napenda kuvaa nguo nzito na socks na kukaa kwenye blangeti au futi ilikuwa moto zaidi Pia napenda kutumia muda kusoma kitabu kuangalia televisheni au kusikiliza muziki Jambo linalo nifanya nijisikie furaha na tulivu Kwa hiyo, wakati wa baridi kali unipanafasi ya kupumzika, kupata joto na kufurahia shughuli tulivu za ndani ambazo unifanya nijisikie vizuri, kimawazo na kimwili.

Mfereji wa TV ninayofuata zaidi ni CNN na National Geographic. Napenda CNN kwa sababu hunipa habari za dunia za haraka na za kuaminika ikiwemo siasa, uchumi na matukio ya sasa. National Geographic napenda kwa sababu hunipa taarifa za elimu, sayansi, wanyama na mandhari nzuri kutoka sehemu mbali mbali za dunia. Pia, mara nyingine napenda kutazama BBC kwa habari za kimataifa na vipindi vya elimu vinavyofundisha mambo mapya. Kwa jumla, napenda ninapendelea mitandao ya TV inayonipa habari za kweli elimu na burudani yenye tadhmini kwa kufungua akili yangu na kunipa ujuzi zaidi kuhusu dunia.

Ndiyo, napenda kutumia teknolojia ya sauti kila siku kwa sababu inarahisisha kazi nyingi na mawasiliano kwa mfano Napenda kutumia simu ya computer kwa amri za sauti kama kutumia voice assistant kufungua apps kutumia ujumbe na kupanga ratiba Pia napenda kutumia apps za kurekodi sauti wakati ninataka kuandika mawazo yangu haraka au kurekodi taarifa muhimu teknolojia ya sauti pia unisaidia kuzikiliza muziki Broadcast na vitabu vya sauti jambo linalo nifanya ni jifunze na kupumzika wakati nikiwa safarini au nyumbani Kwa hiyo teknolojia ya sauti ni zana muhimu kwangu kwa sababu inarahisisha maisha kuokoa muda na kunifanya ni ajiri kwa urahisi saidi.

Ili kuwatia moyo wenzangu napenda kuwasikiliza kwa makini na kuwapa nafasi ya kueleza mawazo au changamoto zao Mara nyingi utumia maneno mazuri za kuwatia moyo Nikikumbusha kila wakati kuwa Nikiwakumbusha kila wakati kuwa na uwezo wa kufanya vizuri na kufanikiwa Pia napenda kutuoa msahada pale inapoitajika iwe ni kusaidia kazi au kutoa shauri mdogo Napenda kupongeza judi zao hata kwa mambo madogo kwa sababu ili uongeza kujiamini na motisha Kwa jumla ninawatia moyo wenzangu na kuonyesha heshima ushirikiano na mtazamo chanya Jambo linalosaidia kujenga mazingira mazuri ya kazi na mshikamano mazuri.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kupumzika na kufurahia na familia na marafiki. Mara nyingi huwa na keki ya siku ya sherehe yangu, zawadi ndogo na chakula kizuri kilichopangwa kwa furaha. Napenda pia kushirikiana na wapenzi wangu wa karibu kucheka na kufanya mazungumzo mazuri ili siku hiyo ya furaha na kumbukumbu nzuri Wakati mwingine napenda pia kutembelea sehemu maalum au kufanya shughuli niliopendelea kama kwenda kwenye picnic, kula kwenye mkahawa mzuri au kucheza michezo midogo, midogo na marafiki. Kwa hiyo kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kunanipa furaha mshikamano wa familia na marafiki na kukumbu kukumbu nzuri ambazo hunifanya nijizikie vizuri kiakili na kimwili.